Now, asante sana ni ukweli mimi nimeshai enda maonyesho ya sanaa, na huwa napenda kuhudhuria hizo sanaa na wakati mwingine nikipata nafasi, huwa najipata tu kwamba nimeeza kwenda kwa haya maonyesho na nimeeza kujifurahisha ama kufurahishwa na jambo moja au nyingine. Na hiyo huwa ni mojayapo ya mbinu ambazo natumia kila siku kueza kusikia vizuri na kuona kwamba angalau naelewa ama nafuatilia sanaa tofauti tofauti katika maisha, sababu hiyo ndiyo huwa ni jambo nzuri sana katika maisha. Kila mtu anafaa aelewe kwamba, anafaa ajue zile vitu zote ambazo zinampa furaha na zile vitu zote ambazo labda zinaeza mpea wakati rahisi na wakati mzuri katika maisha yao. Sasa tunapokaa, tunafaa tuwe tunajua ama tunakuwa waangalifu kwa zile vitu zote ambazo zinatupea wakati mzuri juu hizo, ndizo vitu ambazo zinatupea nafasi ama zinatuwezesha kukuwa tuna wakati wafuraha na tunapo jiangalia ama kuzingatia vitu mingi sana na dunia na hiyo ndi jambo ambayo inafaa katika maisha yetu pia, naweza ongeza kwa kusema ya kwamba, ni muhimu ni muhimu kwa kila mtu kuelewa kwamba sanaa inakuja kwa aina tofauti tafauti. Sanaa sio lazima ikue ni zile vitu ambazo watu walikuwa wanafanya kitambo. Sanaa hata inaezakuwa vitu za kitamaduni na yanaezakuwa tu ni maonyesho ya kimafunzo na hii yote huwa inatupea uwezo huwa inanipa uwezo wa kuwa na wakati mzuri, na wakati ambayo tunajipea yale. Mahesabu yetu ama pia inatupea tu wakati mzuri wa kukuwa na mafikra mazuri na ile ya kujisaidia ama kujitia moyo katika maisha sababu kuna sanaa tofauti tofauti, na hizi sanaa utapata kwamba we binafsi unabahati mzuri ama ukona bahati mbaya kwa jambo moja au lingine sasa ukieza kutazama sanaa, utapata kwamba unaendelea vizuri. Unaskia vizuri kwa maisha kwa sababu kuna wale watu ambao labda wamesha pitia shida kama hiyo yako na wakaeza kujitoa ama wakaeza kujisaidia tena baada ya muda fulani na hiyo ni jambo ambalo huwa ni jambo la maana au la dharura sana. Sasa kivyangu naeza sema kwamba ni muhimu kwa kila mtu kueza kuelewa kwamba, tunapofanya haya yote, tunafaa tukuwe watu waangalifu na tunafaa tuwe watu ambao tunaishi kwa amani na tunajiuchisha na vitu ambazo zinatupea furaha kwa maisha na hiyo ndio jambo la maana sasa kivyangu, naeza sema kwamba unapoenda kwa maonyesho za sanaa, hata we binafsi unapo toka huko, utaona kwamba utaeza kushukuru na utaeza kupata zile umuhimu ambazo zinajileta ama zinaletwa na hiyo sanaa kwa sababu mara mingi tunapofanya haya yote, tutajipata kwamba tumejisaidia kwa njia moja au nyingine na hiyo ndio huwa ni njia mzuri sana kwa maisha yetu. Pili, naeza ongeza kwamba tunapofanya haya yote, tunafaa tuhakikishe kwamba haya maonyesho yanaendelea kukuwa mazuri, na tunaeza kujisaidia kwa njia moja au nyingine. Sababu hiyo ndio jambo ambayo huwa inatupa uwezo ya kufikiria na kufurahia katika maisha yetu. Pia naeza ongeza kwamba hizi maonyesho za sanaa huwa zinatufunza vitu mingi sana na huwa zinatupa uwezo ya kuhakikisha kwamba tumeeza kufikiria, na tumeeza kuona tu zile umuhimu zote ambazo labda zinaeza tokea kutokana na hizi zote. Na pia naeza ongeza kwamba kuna vitu ambazo zitatupa uwezo ama zitatupa furaha na zitatusaidia na zitatufanya tuwe na uwezo ya kwa kuhakikisha tu kwamba vitu zote ambazo tunafanya ni muhimu na vitu ambazo zitatupa zitatusaidia tukuwe na nafasi mzuri sana.

Naam, asante sana kwa hiyo swali, hiyo ni swali nzuri sana, naam kwa zile vitu ambazo napenda kufanya wakati wa jua kali sana sana mimi kivyangu huwa napenda tu kukaa nyumbani wakati wa jua kali. Jua likichomoza kali sana kama wakati huu. Huwa najipata tu kwamba sijaenda mahali popote. Huwa najipata tu nimekaa na sijafanya jambo lolote. Sababu hata vile jua ni kali, hakuna mahala ambapo unaezaenda na hata ukijaribu kwenda, utapata kwamba uko tu na matatizo kidogo ya kupumua ama saa zingine uko na matatizo ya kufanya jambo moja au lingine na hiyo huwa inatupa tu ile nafasi ngumu ya kuweza kukamilisha vitu zetu za kila siku na pia utaona tu kwamba kuna vitu mingi ambazo labda zinakusumbua na zinafanya zinakufanya usiwe na uwezo ya kukamilisha vitu zako na kivyangu naezasema kwamba ni muhimu kwa kila mtu kuweza kujua ni jambo gani na gani ambazo zinampa uwezo uwezo ya kuhudhuria ama kufanya hii na hii. Na kama kuna jua kali, utapata kwamba huwezi kamilisha vitu kadha wa kadha na hiyo ndiyo jambo ambayo huwa inafanya watu waeze kuona waeze kushindwa na ukamilisha vitu zao kwa njia moja au nyingine. Pale ambapo kuna jua kali, ninapokaa pale kwenye nyumba, huwa naona kwamba ni muhimu kwa, ni muhimu tu kwangu, nieze kuishi na nieze kusukuma siku vizuri, sababu ninapofanya hivo huwa najipea motisha sana, ama huwa na naangalia tu na nahisi vizuri sana. Na unapokaa na hiyo ndo wakati wa vile ambavyo nimejaribu kusema wakati wa jua kali ninapokaa nyumbani mara nyingi huwa najipata nimeweza kukunywa zile juisi za matunda za mananasi. Ama hata juisi ya matunda ya maembe sababu hizo ndiyo matunda mbili ambazo huwa inanipa furaha sana kwa maisha yangu na inanipea tu wakati mzuri na huwa nahisi kwamba yananipea furaha sana katika maisha na mimi kivyangu naweza ongeza na kusema kwamba ni muhimu sana kwa kila mtu kueza kukukua na vitu ambazo anapenda kufanya wakati wa misimu zimabadilika sababu hiyo ndiyo hiyo ndiyo jambo ambayo inatupea uwezo ya kuhakisha kwamba tumefanya mambo zetu kwanjia nzuri na tumehakikisha kwamba kila mtu wanafurahia tu kwa maisha na haya yote yanachangia pakubwa katika maisha yetu kwa njia moja au nyingine naam, asante sana kwa haya pia naeza ongeza kwamba wakati wa jua kali ninapoona kwamba jua imezidi sana huwa najibeba pole pole naenda kuogelea kidogo sababu unapoogelea utapata kwamba unafurahishwa tu na mandhari ya maji sababu kama maji ni baridi na kuna jua kali utajipata kwamba unafurahia sana vile vile hiyo maji inaingia kwa mwili yako na inakufanya uwe na wakati tu mzuri na wakati ya kufurahia tu unapoogelea kwa kijumla sasa mimi kivyangu huwa naona kwamba ni muhimu kwa kila mtu kuweza labda kufanya haya yote ya kuogelea wakati wa jua kali sababu unapoogelea wakati wa jua kali inamaana kwamba hutaeza kuwa mgonjwa na utaeza kufanya jambo moja au lingine kwa njia nzuri na utaeza kuzikamilisha vizuri ambazo na kufurahia tu wakati ambao ushazimaliza na hiyo ndo jambo nzuri sana. Na pili, naeza ongeza kusema kwamba, unapoogelea wakati huu, utaeza kusikia vizuri na utaeza kuona kwamba vitu zako utaona kwamba mwili yako pia, inasikia vizuri sababu inatoa yale makali yote ya jua ama ile jasho ambayo labda ulikua nayo na hiyo inakupa wakati mwema sana katika maisha hayo na hiyo ndio inafaa pia naeza ongeza kwamba ni muhimu kwa kila mtu kuelewa kwamba unafaa uogelee vizuri na unafaa uhakikishe kwamba umejilinda pia kivyako vizuri na hiyo ndio jambo nzuri.